Kwa kweli, jina karibu lina maana katha wa katha. Kwa mfano, karibu ni jina ambalo linatumika ambapo mtu anapokwenda mahali kwa mfano nyumba ya mtu ama kwenda kumtembelea rafiki, jirani, hata familia. Wanapo piga hodi kwenye mlango jina ambalo linatumika ndiposa wakakaribishwe ni jina karibu. Kwa hivo jina karibu ni jina la ukarimu ama la upole la kumwambia mtu akaribie ama aingie kwenye nyumba, duka ama pahali ambapo amepiga hodi Pia kuna jina karibu ambalo linamaanisha kwamba kwa mwonekano ambao ukokaribu Mwenekano ambao unonekana kwa urahisi kwa mfano mtu anapokuwa ameketi kando ya mbwa kisha aulizwe mbwa yuko wapi mtu huyo husema mbwa yuko karibu nami. Kwa hivyo, karibu inamana katha wakatha katika luga ya kiswahili na inatumika kwanjia mingi. Kwa kweli kiswahili, kinamajina ambayo yanamanisha mambo tofauti tofauti.

Kwa kweli mashariki ni upande ambao jua unachomoza. Kuna pande nyingi kama mashariki, kaskazini, kusini. Watu hutumia majina haya kwa mfano mashariki ndiposa kueleza njia ama kueleza ambapo kitu kilipo kwa mfano kanisa, nyumba, upeo, mjengo, duka, soko na vitu vingine vinginevyo.